Napenda kufanya mambo rahisi lakini ya kufurahisha na marafiki zangu kama kukaa pamoja tukizungumza, kucheka au kutazama mechi. Wakati mwingine hutoka kula au kunywa kahawa au kutembea tu ili kubadilisha mawazo. Kinachonifurahisha zaidi ni kushirikiana nao kubadilishana mawazo na kufurahia muda pamoja kwa sababu hunipa furaha na hunipunguzia msongo wa mawazo.

Napenda kutumia mda na familia yangu kwa kushirikiana katika mambo ya kawaida lakini yenye maana. Tunapenda kukaa pamoja tukizungumza, kula kwa pamoja, au kutazama vipindi tunavyoipenda. Wakati mwingine hutembea pamoja au kusherehekea matukio madogo nyumbani. Mda huu hunipa amani, furaha na hunikumbusha umuhimu wa upendo na mshikamano wa familia.

Ndiyo napenda kucheza na watoto, kwa sababu, huniletea furaha ya kweli, na hunifanya nijisikie mchangamfu napenda kucheza nao michezo rahisi, kuwachekesha au kuwasikiliza, wanaponisimulia mambo yao watoto hunikumbusha urahisi wa maisha, ukweli na furaha ya mambo madogo, na muda ninao tumia nao hunipa amani na tabasamu la dhati.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa utulivu na kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Kutembea msituni hunisaidia kupumzika akili, kuvuta hewa safi na kuondoa msongo wa mawazo. Pia napenda kusikiliza sauti za ndege na kuona miti. Jambo linalonipa nguvu pia na kunifanya nijisikie mwenye furaha na amani.

Kupokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na heshima, kwanza husikiliza bila kujitetea, nikijaribu kuelewa hoja yao vizuri, nikiona maoni yana msaada, huyatumia kujiboresha, na kama sikubalianii nayo, hujadili kwa utulivu na heshima, njia hii hiunisaidia kukuwa binafsi na kazi, na kujenga mahusiano mazuri ya watu wengine.

Ninaposhugulikia makosa kazini, hukubali kosa kwanza bila kukwepa. Kisha hutathmini kilicho sababisha kosa hilo, na kuchukua hatua za haraka kulirekebisha. Pia hujifunza kutokana na makosa hilo, ili lisijirudie tena. Na kama inahitajika kuomba msamaha au ushauri, mimi hufanya hivo.

Nashughulikia muda kazini kwa kupanga kazi yangu mapema na kuweka vipaumbele, huandika orodha ya kazi za siku na kuanza na zilizo muhimu zaidi, natumia ratiba na vikumbusho ili nisipoteze muda, na hujaribu kuepuka vitu vinavyonivuruga. Kwa kufanya hivyo, huweza kumaliza kazi kwa wakati na kudumisha ubora wa kazi yangu.

Penda kuenda madukani Jumamosi kwa sababu huwa nina muda wa kutosha bila haraka ya kazi. Siku hio huniruhusu kulinganisha bei kwa utulivu kununua kile ninacho hitaji na wakati mwengine kufurahia tu matembezi madukani kwangu, Jumamosi ni siku nzuri ya kupanga manunuzi na kujituliza.

Napenda sanaa ya uigizaji au kwa kimombo drama kwa sababu huniguza kihisia na hunifanya nifikirie maisha kwa kina. Napenda kuona jinsi wahusika wanavyoigiza hali halisi, changamoto na mafanikio yao. Jambo linalofanya nijifunze na kujitambua zaidi. Filamu au tamthilia za uigizaji hunipa utulivu. Hunivutia kwa hadithi zake na hunifanya nijiskie nimeunganishwa na ujumbe unaoelezwa.